Ndiyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima, hunipa nafasi ya kujipa changamoto binafsi, kuimarisha afya yangu ya mwili na kufurahia mandhari ya asili. Wakati wakupanda, hujifunza kuwa mvumilivu mwenye nidhamu na mwenye mipango. Kwa sababu, safari huhitaji maandalizi na umakini. Zaidi ya hayo kufika kileleni hunipa hisia ya mafanikio na kunipa muda wa kutafakari na kupumzisha akili.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada mbalimbali. Kupitia maoni hayo na weza kujifunza mambo mapya, kuona jinsi watu wanavyo fikiri na kupata taarifa za ziada ambazo wakati mwingine hazipo kwenye maudhui ya awali. Pia, hunisaidia kutathmini hoja mbalimbali kabla ya kuunda msimamo wangu mwenyewe. Aitha, kusoma maoni mtandaoni hunisaidia kuboresha uwezo wangu wakuchambua taarifa na kutofautisha kati ya maoni yenye msingi na yale ya sio na ushahidi. Hii hunifanya kuwa mwangalifu zaidi ni napopokea taarifa kutoka mtandaoni na kunijenga kiakili kwa kunifanya niwe na mtazamo mpana kuhusu maswali yanayo jadiliwa.

Rafiki wangu wakaribu zaidi ni mtu ninae muamini sana na ninae heshimu kwa dhati. Jina lake ni Ian Ondari. Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Jambo ambalo limetuezesha kuelewana kwa kina bila hata kuhitaji maelezo marefu. Yeye ni mtu mkweli mwenye moyo wakusaidia na huwa tayari kunisikiliza wakati ninachangamoto au ninapo hitaji ushauri. Tulikutana na rafiki yangu tukiwa wadogo sana kwao na kwetu nikaribu sana ni ndugu yangu wa dhati katika maisha ya kila siku rafiki huyu amekuwa chanzo kikubwa cha motisha kwangu hunihimiza kufanya maamuzi sahihi. Kufuatilia malengo yangu kwa bidii na kutokata tamaa ninapo kumbana na vikwazo. Ushauri wake mara nyingi hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana na kufikiri kwa utulivu kabla ya kuchukua hatua. Zaidi ya yote, urafiki wetu umejengwa juu ya heshima na uaminifu. Tunashirikiana furaha na huzuni na huwa tayari kusaidiana bila masharti. Uwepo wake katika maisha yangu umechangia sana kunifanya niwe mtu bora mwenye uwajibikaji na mwenye kutathmini mahusiano ya kweli.

Mtu alie nifundisha jambo muhimu zaidi katika maisha yangu ni mzazi wangu mama. Kupitia malezi na ushauri wake wa kila siku, alinifundisha umuhimu wanidhamu, bidii na kuwajibika katika kila ninachofanya. Alinionyesha kwa vitendo kwamba mafanikio haya tokani na bahati, bali na juhudi, subira na maamuzi sahihi. Zaidi ya maneno alionifundisha kwa mfano wa maisha na muona akifanya kazi kwa kujituma, akiwa heshimu wengine na akisimamia majukumu yake kwa uaminifu. Hilo lili nisaidia kuelewa kwamba maadili mema ya naanza na matendo sika uli tu. Mafundisho hayo ya mekuwa mwongozo wangu katika masomo, kazi na mahusiano yangu na watu wengine. Hadi leo, mafunzo hayo ya naendelea kuniongoza katika kufanya uamuzi muhimu. Kila ni napo kumbana na changamoto na kumbuka ushauri wake na kuwa mvumilivu, mkweli na mwenye heshima. Jambo hilo limechangia sana kunijenga kama mtu anaye jitambua, anaye jithamini na anaye jitahidi kuishi maisha yenye mwele keo mzuri.

Napenda mikutano ilio na malengo wazi na agenda iliyoandaliwa vizuri. Mikutano ya aina hii hunisaidia kuelewa sababu ya kukutana, matarajio yalipo na matokeo yanayotarajiwa kufikiwa. Ninapohudhuria mkutano wenye mwelekeo ulioeleweka nahisi muda wangu unadhaminiwa na michango yangu inaweza kuwa na manufaa ya kweli. Pia ninapendelea mikutano inayohusisha ushirikishwaji wa washiriki wote. Mikutano inayotoa nafasi ya kila mtu kutoa maoni, kuuliza maswali na kuchangia mawazo hunijenga kifikra na kunifanya nijihisi kuwa sehemu muhimu ya mchakato wa maamuzi. Ushirikiano huu huongeza ubunifu na huimarisha uhusiano kati ya washiriki. Zaidi ya hayo napenda mikutano inayoheshimu muda. Mikutano inayoanza na kumalizika kwa wakati huonyesha nidhamu na heshima kwa majukumu mengine ya washiriki. Hii hunifanya niwe tayari zaidi kushiriki kikamilifu kwa sababu najua hakuna muda utakaopotea bure. Mwisho napenda mikutano inayotoa matokeo ya vitendo. Mkutano mzuri kwangu ni ule unaoishia na maamuzi majukumu yaliyoainishwa na hatua ya kufuatilia. Mikutano ya aina hii huniacha nikiwa na mwelekeo wazi wa nini kifanyike baada ya mkutano. Badala ya kuishia kwenye mazungumzo yasio na utekelezaji.

Mandhari nzuri zaidi niliowai kuona ni ile ya asili yenye mchanganyiko, wa milima, miti na anga wazi. Nilivutiwa sana na utulivu ulio kuwepo, upepo mwanana ulio vuma taratibu na sauti za ndege zilizo jaza mazingira. Mandhari hiyo ilinipa hisia ya amani na kunifanya nijihisi karibu zaidi na uumbaji wa Mungu. Pia nimewai kuvutiwa na mandhari ya jua linapo zama, rangi za machungwa, nyekundu na dahabu zilipo changanyika angani zilitoa taswira ya kuvutia sana. Wakati huo hunifanya nitafakari kuhusu maisha safari yangu binafsi na umuhimu wa kudhamani kila wakati ninao upata. Zaidi ya hayo, mandhari ya maeneo ya kijani yenye maji yanayo tiririka pole pole imenivutia sana. Kuona mto au chemichemi ikipita katikati ya mazingira ya kijani hunipa hisia ya uhai na matumaini. Mandhari ya aina hii hunipa nguvu mpya kiakili na kunifanya nihisi nikiwa nimepumzika na tayari kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.

Napenda kuvaa vipuli kwa kiasi na kulingana na mazingira niliopo. Vipuli hunisaidia kuongeza mvuto na kuonyesha sehemu ya mtindo wangu binafsi bila kupitiliza. Ninapo vaa vipuli vinavyo lingana na mavazi yangu hunifanya nijihisi, nikiwa, nadhifu na mwenye kujiamini. Hata hivyo, napendelea vipuli vilivyo rahisi na visivyo vikubwa sana. Aina hii ya vipuli hunipa uhuru wa kuvitumia katika shughuli mbali mbali bila kunisumbua au kunifanya nionekane nimepambwa kupita kiasi. Pia, hunifanya nijihisi huru na nikiwa katika hali ya kawaida. Kwa ujumla, kuvaa vipuli kwangu ni swala la ladha na hali. Kuna nyakati napendelea kuvitumia na nyakati nyingine nachagua kutovitumia kabisa. Jambo muhimu kwangu ni kuvaa kile ni kinacho nifanya nijihisi vizuri kujiamini na kinacho endana na utu wangu.

Ndiyo, ninavaa miwani, hasa inapo hitajika. Miwani hunisaidia kuona vizuri na kufanya shuguli zangu za kila siku bila usumbufu. Ninapo vaa miwani, nahisi nikiwa huru zaidi kusoma, kufanya kazi, au kutumia vifaa vya kidigitali kwa ufanisi. Mbali na matumizi ya kiafia, miwani pia huongeza muonekano wangu wa inje. Ni naipenda miwani inayo endana na umbo la uso wangu na mtindo wangu wa mavazi. Hii hunifanya ni jihisi nikiwa nadhifu na mwenye kujiamini ninapo kutana na watu au kushiriki katika shuguli za kijamii. Kwa ujumla, kuvaa miwani kwangu ni jambo la kawaida na muhimu. Iwe ni kwa sababu ya kuona vizuri au kwa mtindo, miwani imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Jambo la msingi ni kuhakikisha imenifanya nijihisi vizuri na kunisaidia kutekeleza majukumu yangu bila changamoto.

Kwa binafsi yangu, napendelea kusafiri ni kitumia GPS kwa sababu ni rahisi na ya haraka. GPS hunisaidia kufuatilia njia kwa wakati halisi, kunionyesha makadirio ya muda wa safari na kunipa tarifa kuhusu mabadiliko ya barabara au msongamano wa magari. Hii hunifanya njihisi nikiwa na uhakika zaidi. Hasa ninapo safiri kuenda maeneo nisiyo yazoea. Hata hivyo, ninaona ramani za kawaida zina umuhimu wake pia. Kusafiri kwa ramani hunifanya niwe makini zaidi na mazingira yanayo nizunguka na kunisaidia kuelewa mwelekeo. Pia hunijengea uwezo wakupanga safari kabla ya kuanza. Jambo linalo nisaidia kuwa na mtazamo mpana wa eneo ni na kokuenda. Napendelea GPS kwa matumizi ya kila siku kwa sababu ya urahisi wake, lakini sipuuzi ramani kabisa. Kila moja inafaida zake kulingana na hali ya safari. Jambo la muhimu kwangu ni kufika salama kwa ufanisi na nikiwa na uhakika kwanjia ninayotumia.

Kwa binafsi, napendelea mbwa kuliko paka. Mbwa ni mnyama mwenye uaminifu mkubwa na hupenda kuwa karibu na binadamu. Jambo linalo nifanya njihisi nina rafiki wa kweli. Pia ni rahisi kuingiliana nao kwa sababu huonyesha hisia zao waziwazi na kuwa tayari kucheza au kulinda. Hata hivyo nina heshimu hiyo paka. Paka ni wanyama wasafi, watulivu na wanao jitegemea. Jambo linalo wafanya kufaa kwa watu wanao penda utulivu. Ingawa sipendelei sana kuwafuga nawaona kama mvuto wa kipekee. Chaguo langu linategemea hulka na mahitaji ya maisha yangu. Mbwa hunifaza zaidi kwa sababu ya tabia yao ya kijamii na ulinzi. Lakini kila mnyama ana uzuri wake kulingana na anaye angalia.

Kuanza mradi mpya wa kazi, kuna hitaji mpango mzuri na maandalizi ya kina. Kuanza ni muhimu kuelewa kabisa lengo la mradi, mahitaji yake na rasili mali zita kazo hitajika. Hii inajumuisha kufanya utafiti wa soko, kujua washindani na kufafanua malengo ya nayotakiwa kufikiwa ndani ya muda maalumu. Pili, kupanga na kuandaa ratiba ya kazi ni hatua muhimu. Hii inahusisha kugawanya majukumu kwa timu, kueka vipa umbele na kuamua vigezo vya kufuatilia maendeleo ya mradi. Pia, ni muhimu kuanzisha njia za mawasiliano bora ili kuhakikisha kila mtu anafahamu maendeleo na changamoto zinazo jitokeza. Mwisho ni muhimu kuwa na mtazamo wa kubadilika na kujifunza kutokana na changamoto zinazo jitokeza wakati wa utekelezaji. Kuangalia mara kwa mara ni sehemu gani zinafanikiwa na niwapi panahitaji marekebisho kunaweza kusaidia kuhakikisha mradi unafikia malengo yake kwa ufanisi na kwa wakati. Uongozi mzuri na usimamizi wa rasilimali ni muhimu sana katika hatua hii.

Napendelea viatu vinavyo kuwa vizuri na vinavyo nipafaraja wakati wakuvaa. Kiatu ninacho kipenda ni kiatu ambacho kinaitwa Air Force. Kwa kawaida ninachagua viatu hivi kwa sababu kina muundo nzuri ambao unasaidia mguu wangu kupumzika na kuzuia maumivu hasa nikiwa naenda kwa muda mrefu. Viatu vya michezo au vya kawaida vinaweza kutumika katika shughuli mbali mbali kwa chaguo langu. Pia napenda viatu vinavyo lingana na mtindo wangu wa mavazi na tukio nilipo. Vyatu hivyo vya Air Force huwa na mtindo mzuri sana kwa sababu mimi ni kijana na ninapendelea mwonekano wangu uwe mzuri. Kwa mfano, viatu rasmi hupendelewa kwa mikutano au hafla za kazi. Wakati viatu vya kawaida hupendelewa kwa shughuli za kila siku au za kujifurahisha. Napenda viatu vinavyo nipa hisia na kujiamini na urembo.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kinacho itwa sushi kutoka Japan. Chakula hiki kina tengenezwa kwa wali, walio tengenezwa kwa uangalifu na kujaa samaki wa mbichi kama samaki wa samaki. Chaza au kamba pamoja na mboga mbalimbali. Nilivutiwa sana na mchanganyiko wa ladha laini. Ladha ya baharini na muundo wake wa kipekee unaofanya chakula hiki kuwa cha kuvutia na cha kipekee. Pia nimejaribu chakula cha kitaliano kinacho itwa pizza kwa ladha halisi. Ambapo nilifurahia mchanganyiko wa jibini iliyo yeyuka tomato tamu na viungo mbalimbali kama vile nyama mboga na viungo vya kipekee. Chakula hiki kilinifanya niwe na hamu ya kujaribu vyakula vingine vya kigeni kutokana na utofauti wa ladha na maandalizi yake utofauti na chakula cha kawaida tunachokula nyumbani.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda wangu kupumzika na kurejesha nguvu. Mara nyingi, huchukua muda kidogo kutembea au kufanya mazoezi ya nyepesi ili kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha mzunguko wa damu. Hii hufanya niwe na uwezo wa kurudi kazini kwa umakini na ufanisi zaidi. Pia napenda kutumia mapumziko kuwasiliana ma wenzangu kwa mazungumzo ya kirafiki au kubadilishana mawazo kuhusu kazi hii husaidia kujenga uhusiano mazuri. Wakati mwingine napenda kusoma au kusikiliza muziki mfupi kama njia ya kupumzika kiakili.

Ninatumia simu yangu kwa njia mbali mbali kulingana na mahitaji yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, simu huniwezesha kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kupitia simu za kawaida, ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii kama WhatsApp na Instagram. Hii hufanya niweze kushirikiana na kuwa karibu na watu muhimu katika maisha yangu hata nikiwa mbali nao. Pia, ninatumia simu yangu kama chombo cha kupata habari na kujifunza mambo mapya. Kupitia intaneti na programu mbalimbali, ninaweza kusoma makala, kutazama video za elimu na kufuatilia maswala yanayo ni husu. Simu pia huniwezesha kupanga ratiba zangu kuweka vikumbusho na kufanya shughuli za kibiashara kama kuangalia barua pepe na kuendesha mitandao ya kijami. Zaidi ya hayo simu ni sehemu muhimu ya burudani yangu. Ninaipenda kutumia kusikiliza muziki kutazama filamu na kucheza michezo midogo wakati ya mapumziko. Hii hufanya muda wangu wa kupumzika kuwa wa kufurahisha na kunisaidia kupumzika kiakili na kimwili kabla ya kurudi kwenye majukumu yangu yote ya kila siku ambayo ninayo yafanya.

Napendelea kununua vitu katika maduka au soko ambalo lina vifaa vya ubora na huduma nzuri kwa wateja. Kwa kawaida, napenda maeneo yanayo toa bidhaa halali, zinazo aminika na zinazo endana na bei nzuri. Maduka makubwa au masoko yalio andaliwa vizuri. Hufanya kununua kuwa rahisi na kunipa uhakika wakupata kile ni nachoki hitaji. Pia napenda kununua vitu mtandaoni wakati ninapo hitaji urahisi wa haraka. Kupitia maduka ya mtandaoni ninaweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja na kupata bidha mbalimbali bila kuenda sehemu za mbali. Hii ufanya kununuwa kuwa rahisi hasa ninapo kuwa narati bangumu au ninapo hitaji kitu kwa haraka.

Siku za mvua napenda kutumia muda wangu kwa shughuli za ndani ambazo zinanifanya nijisikie vizuri na kupumzika. Kwanza napenda kusoma vitabu au makala mbalimbali kwa sababu mvua hutengeneza mazingira tulivu na ya kutuliza ambayo hufanya kusoma kuwa na raha zaidi. Hii hunisaidia kuongeza maarifa yangu na kunifanya niwe na wakati mzuri wakujifunza. Pia siku za mvua napenda kutazama filamu au vipindi vya televisheni nyumbani. Hii ni njia mzuri ya burudani ambayo hufanya niongee na familia au marafiki wakati tunashiriki maoni na kufurahia pamoja. Vile vile napenda kutumia muda huu kufanya shughuli za kutengeneza vitu kama kupika au kujaribu mapishi mapya. Jambo ambalo linanipa furaha na kunifanya niwe na kitu cha kufanya kinachonipa hisia za mafanikio. Zaidi ya hayo, siku za mvua napenda kupumzika kwa kupumzika kitandani au kwenye kiti changu nikipendacho, nikisikiliza mziki mzuri au hata kuandika mawazo na ndoto zangu za baadae. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe tayari kwa changamoto za siku inayofuata.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa hesabu kutoka kwa shule ya msingi, alikuwa anaitua Mr. Mugambi. Mr. Mugambi alinionyesha huruma na uvumulivu mkubwa katika kufundisha masomo magumu kama vile hesabu. Alikuwa na mbinu za kipekee za kufundisha ambazo zilifanya masomo kuwa rahisi kuelewa na ya kuvutia. Kwa mfano alitumia michezo na mifano halisi kusaidia kueleza dhana ngumu jambo ambalo lilinifanya nipende hesabu zaidi mwalimu huyu pia alikiwa na moyo. Alitufundisha umuhimu wa bidii nidhamu na kujiamini sio tu katika masomo bali pia katika maisha kwa ujumla. Ushauri na mfano wake nzuri vimenisaidia kuwa na msimamo mzuri wa kujifunza na kukabiliana na changamoto mbalimbali nikiwa shuleni na hata baada ya kumaliza masomo yangu.

Kwa binafsi, napendelea chai zaidi ya kahawa. Chai hunipa hisia ya utulivu na nin sehemu ya mila na utamaduni nyingi zinazo nifanya nijisikie nyumbani. Kupitia vionjo vyake tofauti kama chai ya rangi, chai ya tangawizi au chai ya majani, hufanya kila kunyo chai kuwa uzoefu, wakipeke na wakufurahisha. Hata hivyo, pia napenda kahawa mara nyingine. Hasa ninapo hitaji kuongeza nguvu na kuamka asubui. Latha ya kahawa, hasa ile ya kuvutia na yenye harufu nzuri. Hunisaidia kujianda kwa shuguli za siku kwa ari na msukumo. Kwa ujumla, chai na kahawa zote mbili zina nafasi yao kwangu kulingana na wakati na hali ambayo nipo.